Natumia simu yangu kwa kuperuzi zaidi. Kwa maana kuperuzi habari, taarifa, nyimbo, na kazi pia. Huwa natumia pia simu yangu kwa kazi sana. Kwa mfano hii kazi hapa nafanyia kwenye simu.